Ndivyo, ninapenda kupika sana na kwa sababu ninaona kupika, ukijua kupika, ni kujua kupika ni kujua kujitengenezea chakula unachokipenda. Unaeza jitengenezea chakula kitokee vilibyo wewe mwenyewe unafurahi. Na pia unaeza pika chakula kikiwa kisafi, ukitarajia mtu mwingina akupikie. Anaeza pika chakula kisicho kisafi lakini ukijipikia wewe mwenyewe. Chakula kitatoka kisafi mno. Sasa ninapenda kujipikia mimi mwenyewe ndivyo chakula kitoke kisafi na kitamu nitakavyo.

Tathmini za kazi ninahisi kwamba ni kitu kinachofaa kuzingatiwa kwa umakinifu. Na ni kitu mzuri pia kazini kwa sababu kinaeza onyesha yule mfanyikazi anayetathminiwa, anaweza ambiwa ni nini kitu hicho hafanyi vizuri ipasavyo. Kina mpatia uwezo wakubadilisha kama hafanyi kazi vyema. Anapewa uwezo wakubadilisha ili aweza kufanya kazi. Inavyohitajika kufanya na pia ni kitu mzuri kwa sababu kinaongoza kaziwWafanyikazi wengine wote pia kazini. Waweze kuongozwa kwa muelekeo moja. Hivyo waeze kupata ile lengo wanalohitaji kazini. Na lengo haliwezi fikiwa kazini. Bila wafanyi kazi kupitia hizi tathmini. Kwa hivyo.